Kununuwa na kuuza kupitia mitandao ya kijamii ni njia maarufu sana hivi sasa. Watu wengi hutumia majukwaa kama Facebook, Instagram na Whatsapp kuonyesha bidhaa zao na kuwasiliana na wateja. Njia hii inarahisisha biashara kwa sababu inamwezesha mtu kupata bidhaa kwa haraka bila kulazimika kusafiri kwenda dukani.

Kila siku ninatumia simu yangu ya mkononi kutekeleza majukumu mbalimbali. Inaniwezesha kuwasiliana na wenzangu kuangalia barua pepe za kazi na kupanga ratiba zangu kwa urahisi pia mimi huitumia kupata habari mpya na kujifunza mambo mbalimbali kupitia mtandao simu hii ni zana muhimu sana inayorahisisha maisha na kazi zangu za kila siku kwa hivyo.

Hivi sasa michezo inayopendwa zaidi na vijana wa eneo letu ni mpira wa miguu na mpira wa kikapu kila jioni vijana wengi hukusanyika kwenye viwanja vya mtaani kushiriki mechi za kirafiki na mazoezi pia wapo wanaopenda michezo ya video na riadha michezo hii inasaidia kuwaleta pamoja kuimarisha afya zao na kuwaepusha na tabia hatarishi.

Mazoezi ya pamoja na michezo ya jamii katika eneo letu ni njia nzuri ya kuleta watu pamoja. Kila wikendi, kwa kazi husema jambo na kukutana kwa ajili ya kukimbia au kushiriki michezo ya kirafiki, shughuli hizi hazisaidii tu kuimarisha afya za watu, bali pia zinajenga uhusiano mwema na mshikamano katika jamii yetu.